Kuenda mahali pa ibaada si swala tu la desturi bali ni nafasi ya kutulia kiakili na kiroho. Hunisaidia kutafakari maisha kushukuru na kujikumbusha maadili kwa upendo. Uvumilivu heshima na kuwajali wengine. Pia ni wakati mzuri wa kuomba mungozo hasa ninapokutana na changamoto au kufanya maamuzi muhimu. Wakati mwingine naenda peke yangu na wakati mwingine na furahia ibaada ya pamoja kwa sababu ya umoja na faraja, inayotokana na kuwa na watu wenye imani na malengo yanayofanana. Haijalishi ni mara ngapi mtu anaenda. Kilicho muhimu zaidi ni kile mtu hubeba moyoni na jinsi anavyoishi imani yake katika maisha ya kila siku.

Ninapotaka kustarehe napenda kuchukua muda wangu pole pole, mara nyingi husikiliza mziki ninao upenda, hasa ule wa utulivu au nakaa kimya nikifikiria mambo bila presha. Wakati mwingine napenda kutembea inje, nipate hewa safi, hasa jioni ili nipunguze mawazo ya siku. Pia upata starehe kwa kuangalia filamu au kusoma kitu kinachonivutia au hata kuzungumza na mtu wa karibu. Kula chakula kizuri au kunywa kinywaji cha moto pia hunisaidia kutulia. Kwa ujumla napenda mambo rahisi ya nayonirudisha kwenye utulivu wa akili na mwili.

Napenda kununua vitu sokoni na kwenye maduka ya kawaida. Sokoni napenda kwa sababu bei huwa nafuu kuna huru wa kujadiliana na pia napata bidhaa mbichi kama matunda na mboga. Pia ninahisi kuna uhalisia na mawasiliano ya moja kwa moja na wauzaji. Kwa vitu vingine kama nguo au vifaa maalum napendelea maduka makubwa kwa sababu kuna mpangilio mzuri, ubora unaoaminika na ni rahisi kuchagua bila usumbufu mwingi. Wakati mwingine pia hununua mtandaoni kama ni kitu ambacho nakijua tayari kwa urahisi na kuokoa mda.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni mchanganyiko wa utulivu, ukaribu wa watu na uraisi wa maisha ya kila siku. Kitu kingine nitachokithamini ni mshikamano wa wakaazi. Watu wanajuana, wanasalimiana na wakati mwingine hushirikiana katika mambo madogo kama kusaidiana na kuangalia usalama wa eneo. Hilo hunipa isia ya kuwa sehemu ya jamii. Si kuishi tu karibu na watu usiowajua. Pia napenda uraisi wa huduma, maduka, usafiri na huduma muhimu ziko karibu. Hivyo maisha hayahitaji usumbufu mwingi kwa ujumla mtaa wangu unanipa usalama, utulivu na hali ya nyumbani. Vitu ambavyo ni muhimu sana kwangu.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama. Nilifuga mbwa na alikuwa uzoefu nzuri sana. Alikuwa rafiki wa karibu, alinipa furaha na ulinzi, na kunifanya nijisikie siko pekee yangu. Kumulea kulinifundisha uwajibikaji, subira, na upendo, kwa sababu alihitaji muda, chakula na uangalizi wa kila siku. Ingawa si rahisi wakati wote kufuga mnyama kunaleta furaha ya kipekee na uhusiano wa kweli.

Ningependa kutembelea Paris ufaranza na uvutiwa na mji huo kwa sababu ya utamaduni wake, historia na manthari ya kuvutia. Paris inajulikana kwa majengo mazuri sana na maeneo maarufu kama Eiffel Tower ambayo ningependa kuyaona kwa macho yangu. Pia napenda wazo la kutembea mitaani, kuonja vyakula vyao na kuona maisha ya kila siku ya watu wa huko. Ninaamini kunipa uzoefu mpya, kunipanua mawazo na kuniachia kumbukumbu nzuri ambazo ningezikumbuka kwa muda mrefu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukua, kitaluma na kufikia nafasi ya uwajibikaji zaidi. Natamani, kuwa mtu anaye eleweka na kuaminiwa katika kazi yake. Mwenye ujuzi, wakutosha, wakuchangia maamuzi muhimu na kusaidia wengine kukua pia. Pia, ninalengo la kujenga uthabiti na maana katika kazi ninayoifanya. Sio kazi kufanya tu kwa ajili ya mshahara pekee, mbali kuona matokeo chanya ya mchango wangu. Kwa muda mrefu ningependa kuwa katika nafasi ambapo ninaweza kuongeza, kufundisha au kushauri wengine. Huku, nikiendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu.